Ningependa kujifunza kiarabu vizuri kwa sababu ni lugha yenyemana na inaeza kunisaidia kuongea na watu ingi zaidi. Ningependa kujua maneno na misemo ya kila siku, siyo tu ya kidini. Ili niweze kutumia vizuri na kuelewa kila kitu kinacho zungumzwa. Pia ningependa kujifunza ki Hispania au kifaransa.

Rangi yangu ya kupendezwa ni samawati kwa sababu inanipa amani na utulivu kwa akili. Samawati inaonekana kama anga, safi, au bahari yenye utulivu na inafanana na hali ya utulivu ni nayopenda kuhisi. Pia samawati ni rangi ambayo mara nyingi inahusiana na uaminifu, ukweli na akili safi.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni vipindi vya mazungumzo na simulizi za maisha. Napenda vipindi vinavyoonyesha maisha ya watu wa kawaida, changamoto zao, mafanikio yao na jinsi wanavyopambana na hali ngumu. Vipindi vya aina hii hunifanya nijifunze mengi kuhusu maisha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na nafasi ya kufikiria bila presha. Nikiwa nyumbani, ninaweza kupanga muda wangu vizuri, kupumzika kidogo nikihitaji na kuzingatia kazi bila kelele au usumbufu wa nje. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye uthibiti wa ile ninachofanya.

Napenda sanaa ya hadithi na uchoraji unao onyesha maisha halisi. Sana inayo simulia hadithi univutia kwa sababu huonyesha hisia, za ndani na binadamu kama furaha, huzuni, matumaini na mapambano. Pia napenda sana inayo tumia rangi kwa utulivu. Hasa ile inayochora mazingira kama vijiji, bahari au watu katika shughli zao za kila siku.

Ndiyo, nasoma gazeti. Napenda kusoma sehemu zinazohusu habari za kila siku, uchumi, elimu na mambo yanayohusu jamii yangu. Gazeti hunipa habari sahihi na za kina kuhusu mambo yanayotokea nchini na duniani. Na pia hunifundisha jinsi ya kuelewa hali ya kisiasa na kiuchumi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi, usahihi na kuheshimu wengine. Kila unapowasiliana kazini ni mihumu kuelezea maoni yako au taarifa kwa njia wazi ili kila mtu ailewe. Pia kipaumbele ni kuhakikisha maelezo yako ni sahihi. Usiwasilishe habari.

Mimi ili kulindda mazingira na penda kufanya mambo madogo lakini yenye maana. Kwa mfano napunguza utupaji wa takataka kwa kuchanganya takataka za plastiki karatasi na chuma, pia ninajitahidi kutumia maji na umeme kwa akiba ili kupunguza taka na uchafuzi wa mazingira.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa kidogo. Nilianza kujifunza miondoko rahisi na miundo ya msingi. Hasa ile inayotumika kwenye nyimbo rahisi za kuimba. Kupiga gitaa hunifundisha uvumilivu. Nidhamu na jinsi ya kushirikisha hisia kupitia muziki. Kwani kila noti ina nguvu ya kuelezea hisia.

Napenda kujaribu mchezo wa kupanda mlima. Mchezo huu unavutia kwa sababu unachanganya changamoto ya mwili na akili. Unahitaji umakini uvumilivu na mbinu za kupanga hatua kwa hatua. Pia napenda mchezo inayonisa mazingatio na mshikamano wa kikundi. Kwanza inasaidia kujenga ujasili na kushirikiana na wengine.

Nina wasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa jia ya heshima, uwazi na usikivu. Kwanza kila wakati ninahakikisha, ninaeleza maoni yangu kwa uwazi, ili kila mmoja ailewe jukumulake na matarajio, pili usikiliza maoni na hoja zao kwa makini. Kwa kila mtu anauzoefu na mtazamu wake, unaweza kusaidia kufanikisha kazi.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali wa mahindi, ukichanganywa na skumawiki au boga za majani. Napenda sababu chakula kinachonipa nguvu ni rahisi kumenyenya na kinaladha ya asili ya Kenya. Pia napenda wakati kinapikwa na mafuta kidogo. Kisha ukitumia na samaki au nyama kidogo.

Kazini ningependa kupata mafunzo ya uongozi, mawasiliano na kutumia teknolojia ya kisasa. Mafunzo ya uongozi yatanifundisha jinsi ya kusimamia tibu kwa ufanisi, kutoa maamuzi sahihi nakushugulika changamoto bila hofu. Mafunzo ya mawasiliano yatanisaidia kuelezea mawazo yangu kwa uwazi.

Napenda filamu za hadithi za maisha halisi na zisisho za kawaida. Ambazo zinanifundisha kitu au kunikumbusha thamani muhimu za maisha. Filamu hizi zinaweza kuwa za maisha ya kila siku, changamoto za kibinafsi au mafanikio ya watu, zinapofanywa kwa uhalisia na hisia na halisi.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya ng'obe. Hasa ikiwa imetengenezwa kwa jia ya jadi na siyo ye nye ma viambato vingi. Napenda kwa sababu inaladha nzuri, utoa proteini nzuri na inafaa sana kunganishwa na boga za majani au wali ugali. Pia nyama hii unipafuraha ya chakula cha ukweli na hisia ya utamu wa asili wa Kenya.

Wakati wamapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo, kumeza chakula kidogo na kutafakari au kufikiria mambo ya kazi. Mara nyingine napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kuondoa uchovu wa mwili na akili. Pia napenda kutumia muda huu kusoma au kusikiza muziki ili kuondoa stresi na pia kurekembisha mawazo.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa uwazi, heshima na ukarimu. Kwanza ninawasalimu kwa furaha na kuwapa nafasi ya kujitambulisha. Kisha ninawaelezea mfumo wa kazi majukumu yao na matarajio kwa uwazi ili wajue jinsi ya kuanza vizuri. Napenda kuwa kuonyesha usaidizi na kuahakikishia kwamba wanaweza kuuliza maswali bila hofu.

Ninashambulia tatizo kazini kwa utafiti mpangilio na nidhamu ya akili. Kwanza nianze kuelewa tatizo kikamilifu, kuuliza maswali muhimu na kuangalia chanzo cha tatizo. Kisha napanga njia za suluhisho. Nikichambua faida na hasira za kila chaguo. Mara nyingine nashirikiana na wenzangu au wa shauri ili kupata mitazamo tofauti.

Hapana sipendi kweka picha zangu mtandaoni na pendelea kuthamini faraga yangu na kudumisha usalama wa taalifa zangu binafsi. Pia kwa jia hiyo ninaweza kuthibiti ni nini kinacho. Julikana kuhusu mimi na kushugulikia mawasiliano mtandaoni kwa jia salama. Badala ya picha binafsi inapenda kushiriki maelezeo uzuefu au mawazo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema asubuhi inanipa utulivu wa akili na nafasi ya kupanga siku yangu vizuri kabla ya shughuli kuanza wakati huu huwa na mawazo safi nguvu mpya na uwezo mzuri wa kuzingatia kazi muhimu bila usumbufu mwingi kuamka mapema hunisaidia pia kuwa na nidhamu ya muda na kumaliza kazi nyingi mapema.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya asili ya maua na miti baada ya mvua. Harufu hii hunipa hisia ya utulivu safi na amani ya ndani. Pia napenda harufu ya chakula cha jikoni kinachopikwa polepole kama nyama ikichomekwa au ugali na mboga. Kwani hunikumbusha nyumbani na tamaduni za familia.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mfanyikazi bora anayejituma mwenye uongozi mzuri na mchango dhibiti katika timu au shirika. Nataka kuwa mtu anayechangia kwa ubunifu na maadili mema kusaidia kufanikisha malengo makubwa ya shirika na pia kuendeleza taalamu yangu binafsi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mwasiliano na kupata tarifa. Mara nyingi hutumia kuwasiliana na watu muhimu kupitia simu ujumbe au mitandao ya kijamii ili kubaki na mwasiliano mazuri. Pia hutumia simu kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kutafuta tarifa zinazosaidia kazini au maishani.

Ndiyo napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunipa hisia ya mtindo na ulinzi. Hasa dhidi ya jua kali au baridi. Pia hunisaidia nijisikie huru na kujiamini. Hasa ninapokuwa nje au kwenye matembezi. Wakati mwingine kofia hunifanya nijisikie nimejipanga hata kama nimevaa mavazi rahisi. Sipendi kofia nzito au zinazobana sana.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku asubui huangalia ili kuona kama kuna ujumbe muhimu wa kazi au mipango ya siku mchana huangalia tena kwa haraka hasa kama ni ninatarajia majibu au tarifa fulani jioni au mwisho wa siku huangalia mara ya mwisho ili kuhakikisha hakuna jambo muhimu limeachwa.

Ndoto yangu kubwa ni kuona watu wakiamini uwezo wao wa kubadilisha maisha yao kupitia maarifa na juhudi zao. Natamani kuona mtu akianza akiwa hana uhakika, anagopa lakini hatua kwa hatua anajenga ujasili, anajifunza na anafanikiwa. Ndoto hii inanipa motisha ya kuendelea kusaidia.